Laa sipendi sana kusoma maoni mtandaoni Kwa kuwa mtandaoni kuna mambo mingi ama kuna maoni mengine yanayoweza kukufanya uweze kufa moyo kwa kitu unachofanya kama kwa mfano mimi ni mwana mziki na ninapoweka mziki zangu mtandaoni sipendi sana kuona maoni ya watu walio andika kuhusu nyimbo zangu kwa kuwa Zinezaweza kufanya nikakufa moyo na kutuondelea kueka nyimbo zangu mtandaoni Ndio maana sipendi sana kusoma maoni ya watu mtandaoni.

Na moja wapo wa jinsi ya namna navyo pata marafiki wapya ni kuweza kuungana na pia tukiweza kuwa na kitu wenyewe tunayafanya ya kimoja yani something in common yani kitu tunayofanya inayofanana nami kama yeye ni mwana mziki kama mimi tunaeza kuunda urafiki kwa urahisi sana na pia kama anapenda kenye ninacho penda kama usanii kama anapenda nyimbo zenye ninazo penda kama hip hop tunaeza kuwa marafiki sana.

Naamu, nazipenda sana maadizi za ajabu kwa kuwa zinaeza kunifanya niweze kuwa na mawazo ya siyo kuwa ya mawazo madogo ila nieze kuwa na mawazo makubwa na kufikiria kuwa kwa kuwa kuna si dunia hii pekee tunayoishi kwa kuwa tukona dunia mingi na pia mambo mingi ya naeza kuwa yakifanyika duniani hii na dunia niyo ingine Ndomaana na ndo kwa sababu napenda sana kuwana hadithi za ajabu Kwa kuwa zinaeza kunifungua akili na pia kunipa mawazo na kufanya nieze kuwaza jambo Kuna jambo kubwa ama kuwaza kwa jinsi kubwa kuliko jinsi na vio waza kwa kawaida.

Naam tukiangalia mchezo sana sana ama kwa ufasaha naongelelea sana kwa mchezo wa mpira wa kadanda Napenda sana mchezaji ronaldo kwa kuwa mchezaji wa mpira wa kadanda anaitwa ronaldo ni mchezaji mwenye umaarufu zaidi na pia na ni mkakamavu na anapenda sana kucheza kwa umakini na pia ni mchezaji bomba sana anapenda sana kuchenga na pia kufunga mabao mengi Napenda sana mchezaji ronaldo.

Moja wapo ya sherehe zangu za kupendeza ni siku yangu ya kuzaliwa Napenda sana siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwa naeza kupata zawadi kutoka kwa wanao nipenda na niowapenda Naeza kusherehekea na kuwa na bashasha na familia yangu na ndugu na marafiki zangu Naweza kupata zawadi na pia tunaweza tukasherehekea na kula keki na pia naeza kurudisha shukrani kwa mola kwa kuweza kunipa maisha na kuniongezea mwaa ama miaka naam.

Namu moja wapo wa timu nazo penda za kiragbi ya Amerikani ni Utah Warriors Napenda sana Utah Warriors kwa kuwa Utah Warriors ni baadhi ya wachezaji ama baadhi ya timu ya rugby ya Amerikani inayo fanya inayo cheza kwa umakini na pia wameeza kufunga mabao mingi na wakaeza kushinda vikapu mingi sana moja wapo wa wachezaji ninao wapenda sana ni Liam Coltman Mchezaji wa New Zealand mwenye uzoefu mkubwa huka ama ukipenda huka Napenda sana timu hii kwa kuwa wanaeza kufunga mabao na kila mechi wanayoicheza wanaeza kutoka na kuibuka wa shindi Napenda sana kujiangalia wachezaji hawa kwa kuwa ninapo jiangalia wa kucheza mechi naeza kupatwa na bashasha na furaha Kwa kuwa wanaeza kupaform ama wakaeza kufunga bao na kuibuka wa shindi.

Kusema kweli sinyoi nywele yangu kwa kuwa akili ni nywele nazipenda sana nywele zangu kwa kuwa zinaweza kunikinga kwa jua kali na pia zinaweza kunifanya niweze kuwa mtanashati na pia kunipa muonekano wa kupendeza nazipenda sana nywele zangu kwa kuwa hata nitakapozinyoa zitaweza kumea tena Ndio kwa maana sioni manufaa ama umuhimu wa kuzinyoa nywele zangu naam.

Na'am, jinsi ninavyopenda kuwasiliana na watu. Napenda sana kuwasiliana na watu uso kwa uso ama ana kwa kuwa Tunaeza kujadiliana kwa uwazi na pia tunaeza kubadilishana na kufurahi ama kubadilishana mawazo kwa uwazi Lakini jinsi ingine ninavyopenda kujadiliana ama kuwasiliana na watu ni pia kwenye texti ama kwenye meseji kwa kuwa Pia kwenye meseji tunaeza tukaongea na tukaweza kuelewana na ku na kujadiliana na kubadilisha mawazo.

Naam nimeweza kuweka picha zangu mtandaoni kwa kuwa Mimi ni msanii na lazima nikijijita msani ama nikijijita msanii nikeza kujiita msani lazima wafuasi ama wanao penda miziki yangu waezevkuwona sura yangu ili waeza kunitambua na wakajua kuwa ule ni mndiyo hameza kuimba nyimbo hizi ya lizu zieka mtandaoni Ndoko mana ni meza kuweka picha zangu mtandaoni hili wanao sikiliza njimbo zangu na kuzipenda njimbo zangu weze kujua ni nani hasa ama hasua aliyeimba nymbo hizi Naam.

Namna au jinsi ninayohifadhi pesa zangu Naweza kuhifadhi pesa zangu kwenye benki ama pia naweza kuzihifadhi kwenye akaunti ya Mpesa Napenda sana kuweka pesa yangu kwenye simu ama kwenye benki kwa kuwa pesa yangu inaweza kukua na security ama inaweza kukua imetulia bila mtu kuingia ama kuchukua hiyo pesa Kwa kuwa kwenye banki Kuna pini ama ukipenda password unayoweka ama fingerprint unayoweka ili kuweza kufikia pesa zako na hakuna mtu mwingine anayojua hiyo pini Ndio maana naweza kupenda sana kupendelea sana kuweka pesa zangu kwenye benki kwa kuwa najua ziko na usalama wa kutosha na haziwezi zikachukuliwa na mtu yeyote isipokuwa mimi kwa kuwa mimi peke angu na nikona hiyo pini ya kuweza kuzifikia pesa hizo.

Naam, mtu aliyenifundisha jambo muhimu maishani ni baba yangu kwa kuwa aliweza kunifunza penye nia pana njia na Ukimdhamini na kumsujudu mungu na kumuabudu mungu, milango yako yanaweza kufunguka na maisha yako humu duniani yanaweza kurahisishwa na pia unaweza kufanya lengo kuu lenye mungu aliweza kuleta hii dunia kufanya Ndiyo kwa maana kila siku naweza kumsujudu na kumuabudu mungu kwa kuwa najua ataweza kunifungulia njia na pia ataweza kunipa lengo na kuweza kunirahisishia maisha yangu duniani na ataweza kunifanya niweze kutimiza lengo kuu aliyoniumba na kunileta hii dunia kufanya.

Naam moja wapo wa nguvu zangu kazini ni kuweza kufanya kazi yangu kwa umakini Pia kutumia akili na kufikiria ama kuwaza kwa wanguvu ili nieze kukamilisha kazi nilio achiwa na pia kuweza kuongeza maarifa nilio kuwa nayo na ujuzi nilio kuwa nao kuweza kukamilisha kazi nilio achiwa hiyo ndo moja wapo wanguvu nilizo nazo kazini mwangu.

Naamu, mwandishi mmoja wa vitabu ninao upenda ni wala binwala Kwa kuwa wala binwala alieza kuandika vitabu vyamaana na venye umakini na umaharifa wa hali ya juu wala binwala alieza kuwa wala mbiwala ni mwandishi aliye na umakini alie penda kazi yake na alie kufanya kazi yake kwa umakini na umaharifa sana nilieza kupenda vitabu vyake kwa kuwa vilieza kutuelimisha kwa ufasaha na kuzingatia luga ya kiswahili na kuipenda jamii yetu.

Naam, napenda sana kulima bustani kwa kuwa bustani ndipo tunapo pata chakula chetu cha kila siku Pia bustani unaweza kupata vyakula freshi visivyo na madawa na visivyo dhuriwa na hali ya anga ama vikwaekwa vidude, ama kemikali vinavyofanya kutuharibu kimwili ama kutuharibu afya yetu Napenda sana vyakula vya bustani na napenda sana kulima bustani kwa kuwa nitaweza kupata chakula nitakacho kieza kula chakula kifreshi nitakacho weza kula na pia naweza kupata mapato kutoka kwa chakula nitakachopata kumeesha pale kwenye bustani nikaeza kukiuza nikapata mapato ya kuweza kunikimu kimaisha.

Ninapo furahia kuwa nyumbani naweza kusherehekea na familia yangu Tunaeza kujadiliana na kubadilishana mawazo Pia tuka heza kufurahi na pia tuka heza kusherehekea na kuwa na furaha na bashasha pamoja na pia naeza kuwapa ujumbe kwa kuwa kuwa kwa nini nina furaha kuwa nyumbani masa hii.

Mojawapo wa jinsi navyofanya kujitunza ni kueza kula vyakula vinavyonipa virutubisho vinavyofaa mwilini Pia naeza kufanya mazoezi ili kuimarisha afya na uzima wa mwili wangu Pia naweza kutembea ama pia naeza kukua na furaha na pia kusherehekea na familia yangu kwa kuwa Ukinapokuwa na furaha unaweza kuongeza maishani mwilini na maishani duniani na pia kuweza kufanya afya yako iweze kuimarika.

Naam nimeza kufanya kazi ya kujitolea kwa kuwa nileza kufanya kazi hiyo kwa kanisa Nileza kufanya kazi hiyo kuweza kusaidia kukwafunza watoto katika sunday school Pia nileza kuwapa chakula na pia nikeza kupanga watoto iliweze kuenda kuombewa Ilikuwa ni experience muhimu sana kwa kuwa nileza kujifunza kukua mwenye umakini na pia mwenye kufanya kazi na ustarabu Kwa kuwa watoto wanaeza kuwa wacheshi sana na wachezaji sana Lazima uweze kukua mwenye umakini na pia mwenye utulivu ilikuweza kuwapanga Namu.

Naam niwe ni mewahi kufunga sungura Nilipenda sana kufunga sungura kwa kuwa naeza ku kuwala kama nyama pia sungura ni wanyama wanao pendeza sana na wanao wanao penda sana kula na pia hawali vyakula vingi lakini wanaweza kukula chakula kizuri wakini naeza kuwafanya waze kuwa wenye kupendeza pia sungura ni wanyama wana wana unaoweza kuwa hifadhi bila kutumia mapato makubwa ama mapato mengi Kwa kuwa ni wanyama wenye unaweza kuwalea na kuwapa chakula kwenye bei rahisi sana Kwa kuwa hawali vyakula vingi na pia ni wana wana nyama tamu sana unaweza ukala ama pia ukauze ukapata kimapato ya mapato ya kimaisha.

Naamu, chombo cha mziki inacho penda kupiga ni gitaa Napenda sana kupiga gitaa kwa kuwa, gitaa inaweza kutowa, sauti inayoweza kupendeza na pia inaweza kutowa melody ama harmony zinazo pendeza sana Napenda sana gitaa kwa kuwa, gitaa unaeza kuipiga na kuunda biti zinazo pendeza kwenye masikio na pia kuunda miziki yanayo pendeza sana.

Naam, napenda sana kuimba kwa kuwa hio ndio talanta yangu Napenda sana kuimba kwa kuwa na sana sana napenda kumuimbia Mungu kwa kuwa yeye ndiye aliweza kunipa hio talanta ya kuimba na napenda sana kumsifu Mungu kwa miziki zangu kwa kuwa kama si yeye singeweza kukuwa na hii talanta ya kuimba na pia, napenda sana hii talanta ya muziki kwa kuwa inaeza kunifanya nieze kutoa ama kukiimba kile kilicho ndani yangu ili wanaopenda miziki yangu wakaweza kusikiza na kikaweza kuwa kuwaelimisha ama kukawa kuwapendeza na kuwafunza jambo moja ama mbili.

Mojawapo wa chakula cha kitamb ama chakula cha jadi ninacho penda ni ugali kwa samaki Napenda sana ugali kwa samaki kwa kuwa Samaki inaeza kutupa rutuba mingi sana kwenye mwili na pia kutupa afya njema Samaki inaeza kukufanya unapokula samaki unaeza kupata kiungo kinacho itwa omega 6 kinachoweza kuimarisha akili yako na kukupa maarifa ili unapoweza kusomea kuhusu jambo fulani ama uweze kupata maarifa kuhusu jambo fulani Unaeza kukua mwenye makini na kufanya kazi yako kwa makini sana.

Naam, nimeweza kufikiria kuanzisha biashara yangu Lakini kwa sasa ni vile sina pesa ya kuanzisha biashara hiyo Ningependa sana kuanzisha biashara yangu na kujiajiri mwenyewe kwa kuwa Unapoajiriwa na mtu Unaweza kuhitajika kila siku na pia unaweza kuhitajika, kuna kutumika na pia huwezi kupata mapato yanayoweza kukukimu kimaisha, lakini unapo jiajiri unaweza kupata mapato na kuweza kupata faida, fahida uliopata kwenye mapato hayo, na unaeza kujijenga na kujiimarisha kimaisha.

Mojawapo wa lengo la muda mrefu ninayo kazini ni kuweza kufanya kazi yangu kwa umakini kuweza kukamilisha kazi yangu kwa muda unaohitajika kuweza kujistahimili na kuweza kufanya kazi yangu kwa maarifa na ujuzi unaofaa na pia kuweza kufanya kazi yangu kwa bidii na pia kujituma ili nikaeza kukamilisha lengo langu la siku ama lengo langu la muda mrefu wa kazi.

Mojawapo wa namna ninavyo sherekea mafanikio ya timu nikuweza kusherekea na timu yangu Tukaweza kusherekea kwa malengo tulio kamilisha na pia tunaweza kusherekea kwa mawazo tulio changia ili kuweza kukamilisha malengo hayo Naweza kusherekea na timu yangu kwa kuwa tumeweza kufanya mafanikio hayo na kupata mafanikio hayo tukiwa pamoja na si mtu mmoja aliyepata mafanikio hayo ndo kwa maana napenda sana kusherekea mafanikio yangu na timu kama tumeweza kufanikiwa pamoja na timu.

Naam nina ndege wa kufungwa nyumbani nilieza kufunga ndege anayoitwa Ndush ama ukipenda dove ndege hawa niliweza kuwafunga kwa kuwa ni ndege wanaopendeza sana Pia ni ndege wanaokuwa watamu sana unapowapika Pia wanaweza kutaga mayai na pia ukala mayai yao yaliyo matamu sana.

Moja wapo wa kumbukumbu mzuri niliyo nayo kutoka utotoni ni tulipo enda nyumbani kwake mama Niliweza kufurahia kupatana na binamu zangu Tukaweza kufurahia kupatana na shangazi na bi kizee wangu Pia nikaweza kupatana na nyanya na babu yangu Tuliweza kufurahia kukua maisha ya huko mashinani iliweza kunipendeza sana kwa kuwa watu wanaupendo huko, kuna vyakula vizuri, kuna hewa mzuri, pia mazingira yanapendeza sana kwa kuwa kuna mito, kuna miti, kuna milima na kadhalika.

Mojawabo wa vitu navyo fanya kuweka afya nzuri ni kuweza kula vyakula vinavyo nipa virutubisho vizuri vinavyo jenga afya yangu na pia kujenga mwili Jambo la pili naavyo fanya kuweka afya nzuri ni kupiga zoezi kama vile kukimbia kupiga jimu ama pia kuwogelea.

Mojawapo wa vitu unavyofaa za kulinda mazingira ni kupanda miti Kuyasafisha mito na mitaro Pia naeza kufanya kufieka nyasi na kufieka manyasi yalio kuwa makubwa Pia naeza kuokota mapipa kwenye mazingira na kuyachoma.

Naam napenda sana kula samaki Kwa kuwa samaki inavirutubisho vinavyojenga afya ya mwili Pia samaki inaweza kusaidia akili kuweza kuimarika sana kwa kuwa ina kiungo kinacho itwa omega six inayofanya akili iweze kumea na kuwa na maarifa zaidi Pia samaki ni chakula kinacho pendeza na nikiitamu sana naam.

Naam, napenda sana kucheza ngoma kwa kuwa, ngoma ina mdundo wa kupendeza. Na pia inaweza kuunda mdundo unaoweza kuimba nyimbo za kupendeza. Na pia ngoma inaweza kuunda mdundo zinazolingana na nyimbo ninazoimba zilizoitwa kama hip-hop. Napenda sana kucheza ngoma kwa kuwa, ngoma ina mdundu unaopendeza sana.

Moja wapo ya mafunzo ya kazi yanayo yaliyo nisaidia ni kufanya kazi kwa umaarifa ni muhimu kuwa na maarifa na ujuzi wa kufanya kazi kwa kuwa inaeza kukurahisishia kazi yako na inaeza kufanya kazi uweze kufanya kazi yako kwa umakini na pia kufanya kazi yako kwa muda unao hitajika naam.

Mojawapo wa jukumu ninayo penda kazini ni kuweza kufanya na kukamilisha na kupitililia kazi nilioifanya ama kazi tulio ifanya kama timu Napenda sana jukumu hii kwa kuwa naeza kupitililia na kuangalia kama kuna kosa tulilo lifanya kazini na pia kuweza kuangalia kama tumeweza kufanya kazi kwa umakini na kwa maarifa na ujuzi ulio stahilika.

Mojawapo wa wazo mzuri ninao kwa siku ya leo ni kuweza kufanya kitu unayofikiria ama uliyopenda ama uliyodhaminia. Kuweza kuifanya muda huo huo kwa sababu, hakuna mtu anayejua kesho kama itakuwa ama haitakuwa. Kwa hivyo chochote unachokipenda ama chochote ulichokidhaminia ama chochote ulichokilengea kufanya, kifanye saa hii kwa muda huu kwa sababu kesho haijapromisiwa.

Kazi yangu naeza kuipanga kwa mipangilio hivi Naeza kwanza kufanya kazi kwa muda unaostahilika na kupatiana ama kukamilisha kazi kwa muda unaohitajika Pia kazi naeza kuifanya kwa umaarifa ama kwa ujuzi nilionao Pia naeza kupitililia kazi hiyo ili kuangalia kama kwamba imefanywa kwa umakini na umaarifa unaohistajika ama unaoistahimilika.

Kampuni ya kiteknolojia ninayoidhamini sana na kuiaminia ni samsung kwa kua Wanauza simu za bei nafuu na simu zinao fanya kazi ya kupendeza simu zilizo na picha mzuri simu zinazo ingia mtandaoni na kufanya kazi ya mtandaoni kwa haraka na pia simu nazoziaminia Pia unaweza kuwasiliana na kufanya mambo mingi nazo ya kiteknolojia ama ya kimitandaoni nazo.

Naam, jinsi ninavyo shughulikia muda wa mwisho. Kusema kweli kwa kwanza, napenda sana kufanya kazi yangu kwa muda unaohitajika. Na sipendi sana kufanya kazi yangu muda wa mwisho kwa kuwa. Sitaweze kufanya kazi hiyo kwa umakini na kwa maarifa ama kwa ujuzi unaohitajika. Ndio maana napenda sana kufanya kazi yangu kwa muda wa mwisho ili kwa muda wa kwanza ili kwa muda wa mwisho. Niweze kupitililia na kuangalia kama kazi imefanywa kwa umaarifa ama kwa ujuzi unaohitajika.

Jinsi navyo wasiliana na wafanyikazi wenzangu katika kazini tumeunda undugu, umoja, uwiano, na pia tukaeza kufanya tukaunda umoja kwa kuwa umoja ni nguvu utengano ni udhaifu Kwa sababu tuneza kujadiliana na kubadilishana mawazo na pia tukaeza kukosoana kama kuna mtu amefanya jambo mbaya kazini na.

Naamu, jinsi ninavyopokea maoni kutoka kwa wengine. Naeza kukaribisha maoni kutoka kwa wengine kwa sababu Sina umaarifa wakipeke yangu yenye inaweza kunisaidia kuweza kuishi maisha peke yangu. Lazima niweze kupokea maoni kutoka kwa wengine kwa kuwa. Sina umaarifa ama sina ujuzi wa kuweza kuishi maisha bila kupokea maarifa kutoka kwa wengine. Nahitaji maarifa kutoka kwa wengine kwa kuwa. Naweza kupata jinsi ama naeza kuelewa ama naeza kuelimika. Elimika jinsi ya kuishi maishani na pia naweza kuelimika kuhusu jambo fulani nisilokuwa na nisilo kuwa na ujuzi wake.

Naam, napenda sana mboga zinazoitwa misheveve kwa kuwa zinaweza kukutu, zina virutubisho vinazosaidia kujenga mwili na pia kujenga afya ya mwili zinaweza kukupa vitamini zinazokingana na kupigana na magonjwa mwilini Pia zinaweza kukupa nguvu ya kuweza kumea kimwili na kuweza kuwa na virutubisho vinavyohitajika mwilini.

Naam, jinsi ninavyoshugulikia makosa kazini. Ni kuweza kupitilia na kufuatilia na kurudilia kazi nilioifanya ili kupata makosa, kosa lile nililofanya kazini. Pia, ni kuweza kufanya kazi kwa umakini na kwa umaarifa unaohitajika ili kuweza kutofanya makosa kazini, ili kuweza kufanya kazi inayohitajika kazini. Na pia kuweza kufanya kazi kwa umaarufu na ujuzi ulionao ili kuweza kufanya kazi mzuri unaopendeza.

Nashambuliaje mabadiliko kazini Naam, napenda sana kushambulia mabadiliko kazini kwa kuwa naeza kupata maarifa na ujuzi mapya Ninapo shambulia mabadiliko kazini Kwa kuwa Ninapo nitakapo tatua kazi hii mabadiliko kazini heyo humo Naeza kupata ujuzi, maarifa na naeza kupata umakini na naeza kupata skill Itakayo nisaidia kwa kufanya kazi zinginezo.

Moja wapo ujuzi nao hitaji kuimarisha ni ujuzi wa kufanya software engineering Ningependa sana kujua kazi ya coding, programming na pia nikaeza kuji kuzihusisha na mambo kama online writing. Pia ujuzi nao mwigine nao hitaji kujifunza nao kujiimarisha ni ujuzi wa kufanya forex trading naam.

Naam jinsi ninavyo fanya kazi na timu ya mbali Tunaweza kuwasiliana kwenye mitandao Pia naweza kufanya video koli Tukaweza kuwasiliana na pia kubadilishana mawazo kwenye video koli Pia tunaweza kutumia mitandao kama vile twitter kutafuta maarifa na ujuzi ama kufanya utafiti ili kuweza kuimarisha kazi na pia kuweza kupata ujuzi Utakao tuweza kutusaidia kukamilisha kazi na kufanya kazi yetu kwa umakini na kwa ujuzi na maarifa unaohitajika.

Naam, asubuhi hii niliweza kuamka saa mbili asubuhi Niliamka nikanywa kiamshakinywa, nikasoma bibilia, nikaomba mungu Halafu nikaanza kazi hii ya kufanya freelancing Nilihisi furaha nilipoamka asubuhi kwa kuwa, nilianza kumshukuru mungu kwa kuniamsha siku njema ya leo na kwa kweli wahenga walisema siku njema huonekana asubuhi Ndio kwa maana kila asubuhi ninapoamka Ninahakikisha kwa kuwa nina furaha na ninaeza kurudisha shukrani kwenye kwake mwenyezi mungu kwa kunipa uhai uzima na afya njema Naam.